Ndio, mimi napenda chakula kitamu. Napenda kula chakula kitamu kwa kuwa kina ladha tamu. Napenda kula chakula kitamu kwa kuwa kinafanya ni furahie. Napenda kula chakula kitamu sana sana jioni after kutoka kazi ni napenda kula chakula kitamu kwa kuwa kitafanya ni hisi vizuli after baada ya siku mrefu.

Ndiyo napenda kucheza mchezo ya vidole, napenda kucheza mchezo ya vidole, nikiuwa peke yangu, nyumbani ama kazini, nikipata sina kitu cha kufanya na jipatanga nikicheza na vidole zangu, ama nashika karamu na vidole zangu na naanza kurusha hiyo karamuju, mchezo ya vidole nilijifunza kucheza nikiuwa mdogo sana.

Penda kuwasiliana na watu kwa kutumia ujumbe mfupi napenda kuwatumia ujumbe mfupi katika simu zao napenda kutumia ujumbe mfupi na kwa maana huwa naona ndiyo njia ndiyo njia nya nzuli zaidi ya kuwasiliana na wao vizuri. Ujumbe mfupi ni mzuri sana ni kiwasiliana nao.

Wakati wa mapumziko ya mchana mimi sana sana hupenda kukaa chini na kutulia. Huku ni kichokola chokola simu zangu ama talakirishi yangu napenda kukaa chini na chokola simu yangu naona mambo ambayo ya mefanyika katika taifa letu naona mambo ambayo na yanaweza nisaidia kimaisha.

Halufu ni nayo ipenda zaindi ni halufu ya chakula kitamu kikinuka Napenda sana kusikia halufu ya chakula tamu angani ikinuka Hii ni sauti ambayo huwa inavutiwa sana nasikia sana nataka kujua kinachopikwa ni halufu abayo huwa inanipendeza kwa kuwa najua chakula abacho kinapikwa ni kitamu.

Sherehe yangu ya kupendeza, ni sherehe yangu ya kuzaliwa ama birthday, ni sherehe ambayo huwa nasherehekea pamoja na familia ama pamoja na marafiki, ni sherehe ambayo huwa nakuanga nimeitilia maanani kwa kuwa ni sherehe ambayo huwa nasherehekea mara moja pekee kwa mwaka.

Wakati wa wasiwasi, mimi sana sana hupenda kukaa pekee yangu kimya, nakaa peke yangu kimya na nasikiza mafikira zangu, nasikiza mafikira zangu huku nikiyatuliza, nikijua ya kwamba kila kitu itakuwa kuja kuwa sawa, napenda kukaa pekee yangu nikisikiza hayo mafikira ili niweze kuyatuliza na niweze kutuliza wasiwa.

Mimi huwasiriana na wafanyikazi wenzangu kwa kutuma ujumbe Huwa natuma ujumbe kwenye app za kama vile whatsapp Huwa nawatumia ujumbe mfupi kwa whatsapp katika makundi ambayo tunakuanga nayo whatsapp kundi ya wafanyikazi Napenda kutuma ujumbe mfupi hapo na pia wao wataweza kuuona na kuusoma.

Maendeleo ambayo ningependa kuona sana katika jamii ni maendeleo ya kuweza kujikimu ki maisha, maendeleo ambayo kuna stima katika jamii, maendeleo ambayo barambara ya kutusafirisha iko sawa, barabara iko sawa, maendeleo ambayo kuna maji kila pahali ya kutusaidia kufanya vitu zetu.

Ndiyo nisha wai jifunza kupiga gitaa, gitaa ni chombo cha mziki abacho, nimejifunza kupiga na hadi wa sasa huwa na piga gitaa, unyakati ze nye najipata ni kona muda waku piga gitaa, napenda kupiga gitaa sana sana, nikienda kwenye sherehe za marafiki ama za familia.

Njia ambayo natumia ya usafiri kila siku ni gari langu, napenda kutumia gari langu katika usafiri, nikitoka kazi ama nikienda kazini, na pia nikienda kutembelea wazazi ama kutembelea marafiki, napenda sana kutumia gari yangu, kuenda kuwatembelea sana sana, napenda kuendesha gari yangu nikienda pahali.

Kipawa chenye mimi ni nacho ni ati kuwa mimi ni mchezaji mpila mzuli, mimi najua kucheza mpila vizuli sana, ni kipaji ambacho na ajivunia sana kwa kuwa huwa naweza kuwakilisha timu yangu vizuli ni kicheza, nikipaji kipawa abacho huwa na jipata nikienda kukitumia na kufanya praktisi.

Chakula chajadi abacho napenda sana ni wali, napenda wali sana, wali na nyama. Wali na nyama ni chakula ambacho huwa na kifurahia sana kukila. Ni chakula ambacho nilikuwa napenda sana kukila sana sana kitambo ni kikitengenezo na nyanya yangu. Nyanya yangu walikuwa napenda kunitengenezea wali na nyama.

Wakati wa msongo wa kazi, mimi hupenda sana sana kukaa chini na kujua jinsi abavyo nitaweza kufanya ama kutatua kazi vizuri na penda kukaa chini na kufanya hizo kazi. Bila kujipea stressi mingi na penda kukachini na kujua jia ambazo nitatumia ilikuweza kufanya kazi.

Mji wangu wakuzaliwa ni mji waluilo ni mji abayo na upenda sana. Mji huyu naupenda kwa kuwa uko na watu wenye loho mzuli, watu wenye upendo, watu wenye kushirikiana. U mji unajulikana sana sana kwa kuwa huko na hoteli moja ya kifahali abapo watu wengi hukuja kutembea.

Napenda kutembea na marafiki zangu, napenda sana sana tukitembea na wao, tukienda, kutembea na wao katika road tripu, ama kutembea nao, tukitazama mazingira, ama kuenda nao katika sherehe, napenda kuenda nao katika sherehe, ambapo tutaweza kujivinjari na kusherehekea mambo ambayo tumeachieve katika maisha yetu.

Napenda kuenda madukani sana sana asubuhi Napenda kuenda asubuhi sana sana madukani ama jioni baada ya kazi Napenda kuenda baada ya kazi kwa kuwa ntaweza kukumbuka vitu ambavyo zirikuwa Nilikuwa ni nunue ama vitu ambavyo zimeisha katika nyumbani na ntakuja nazo.

Natumia sana sana mimi hutumia masaa adi nane mtandaoni, napenda mtandao sana kwa kuwa huwa naweza kujifunza mambo mengi mtandaoni na pia huwa naweza kuongea na marafiki na watu wa familia katika mtandaoni Pia huwa naweza kuona mambo ambayo watu wengine wanafanya mtandaoni na huwa nafurahia.

Napenda kununua nguo zaidi, napenda kuwa na nguo ambazo zinapendeza, napenda mavazi ambayo yanapendeza. So kwangu sana sana napenda kununua nguo, huwa najipata nanunua nguo mpya mara adi nne kwa mwezi, najipata kila mwisho wa wiki najipata nikienda na kununua nguo tofauti tofauti.

Ndio, napenda kupiga picha sana, napenda kupiga picha nikitoka nje, nikiona kitu ambacho kimenifurahisha nikiona mnyama ambaye amenifurahisha ama nikiona gari mzuri ikipita napenda kupiga picha sana kwa kuwa picha hukuwa kama kumbukumbu ya vitu ambazo nimekua nikiona. Huwa napenda kupiga picha.

Kazi abayo ninayo idhamini zaidi ni kazi ya walimu. Napenda kazi ya walimu kwa kuwa walimu ndiyo ambayo wametufunza ku kuweza kufanya makazi ingine yote. Walimu ndiyo kiini cha cha cha makazi ingine yote. Kazi ya walimu naidhamini sana na na ni kazi abayo naipea heshima sana.

Ndiyo napenda kufanya kazi nyumbani, nyumbani napenda kufanya kazi zangu sana, napenda kufanya kazi kama vile kuosha vyombo kupika, napia napenda kuosha nyumba kwa kuwa napenda nyumba ambayo ni safi, pia napenda kufua nguo zangu mara moja kwa wiki, napenda kufua nguo zangu na pia kuangalia wanyama wangu na kuwaosha.

Malengo ambayo ninayo katika kazi yangu ni kuwa nataka kuongeza biashara yangu iwe kubwa zaidi Nataka biashara yangu ikuwe kubwa na ikue na wafanyikazi wengi zaidi na pia nataka kuwa biashara yangu ikuwe na mapato mingi kuliko mapato ambayo ikonayo sasa.

Changamoto abazo huwa nakutana na zo kazini ni kuwa huwa nakutana na wateja abao hawana heshima, wateja abao unapata wanakuongeresha watakavyo, wateja abao hawajali vile abavyo ya utahisi wakiongea vibaya na pia huwa na changamoto za kupewa kazi mingi.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwanza tunapenda kukaa chini, tunaongea na wao, tu nasikia mambo ambayo wanataka tufanye, pia napenda kukaa chini na wao, tunacheza michezo ambayo itatufurahisha, mchezo ambayo itatuleta pamoja, ama tunakaa chini na wao na tunatazama vipindi.

Mimi hufua nguo sana sana mara moja kwa wiki, napenda kufua nguo mara moja kwa wiki, sana sana siku ya jumamosi, hiyo ndiyo siku ambayo nakuanga nimetenga ya kwamba hiyo ndiyo siku ambayo nafaa kuwa nikifua nguo zangu, napenda kuzifua jumamosi, sana sana masaa za asubuhi ili ziweze kukauka.

Hua nawianisha kazi na maisha yangu binafsi kwa kufanya kazi ambayo nahitajika kufanya kazini na kufanya mambo yangu nyumbani napenda kufanya mambo yangu nyumbani kwanza sana sana ikiwa ni masomo napenda kuifanyia nyumbani na kazi ya kazini naifanyia kazini bila kuibeba kuileta nyumbani.

Apana siishi mahali ambapo nilizaliwa hapo nilitoka kitambo na sasa naishi mahali bali sana na pahali ya ambapo nilizaliwa nilihama mahali ambapo nilizaliwa mwaka wa elfu mbili elfu mbili na kumi na tisa nilihama hapo na nikakuja pahali ya ambapo saa nakaa sasa hivi.

Mimi napenda kulala mapema na amini kwamba nikilala mapema nitaweza kuamka mapema kuliko kuamuka njua jua limechomoza na amini kwamba nikilala mapema nitakuwa na mda mzuli wa mwili wangu kutulia na kueza kuwa na fikra manzuri na kueza kujipanga vizuri kwa siku ijayo.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi ni kuweza kuweza kuhudumia wateja Kwa sasa naweza sema ya kuwamba naweza kuhudumia wateja vizuri Naweza kuhudumia wateja wa umri tofauti tofauti wateja wa umri tofauti tofauti na tena wa jinsia tofauti tofauti kwa urahisi.

Lengo ambaro la muda mlefu ninalo kazini ni ya kwamba ningetaka kuwa kuongezwa cheo, ningependa kupandishwa cheo, kuringana na cheo ambayo niko, pili ni kwamba ningetaka kuongezwa mshahala, ukue mshahala abao utakuwa, nitaweza kujikimu vizuli kimaisha.

Mandhari zuli ambayo nimewahi kuona ni pahali ambapo nilikuwa nimetembea mwaka jana ni mahali ambapo nilitembea na niliweza kuona mirima na mabonde niliona mirima na mabonde ambayo sijawahi ona pahali kwingine ni mandhari ambayo ilinifurahisha na ilinivutia kwa kuwa ni mandhari ambayo sijai ona pahali pengine.